Mimi nilizaaliwa katika mji wa kisii. Na mambo ambao ninao shiriki katika kuvutia huko. Ni kujumuika na wenzangu. Na kitu ambacho nakumbuka kuhusu cha utotoni ni wakati tulikuwa tunaenda kucheza katika mto. Na kinachofanya mji wangu kuwa maalum ni kuwa kina chakula kingi na kinapendeza. Na mimi hurudi pale wakati wa sherehe ndio wakati naporudi huko sana.

Timu ambayo napenda ya mchezo wa miguu ni Manchester United. Na nilianza kuipenda timu hii nikiwa katika mdogo katika darasa la pili. Na kitu ambacho nakumbuka cha kushangaza ya kuhusu timu hii ni jinsi ambavyo hawakufi moyo wanapocheza. Na mchezaji ambayo napenda katika timu hii ni Bruno Fernandes. Kwa sababu amesaidia timu hii kuendeleza kuendelea na pia anasaidia katika kufunga mabau mengi nahisi furaha sana wakati timu yangu imeshinda na inanitia moyo kuendelea kuipenda.

Napenda sana kuchora kwa sababu kuchora ni rahisi na pia kuchora inatumia ubunifu nilio nao. Hivyo basi kuchora ni rahisi sana kwangu na pia haihitaji vitu vingi ama haichafuwi kama vile kupaka rangi. Hivyo basi kuchora ni rahisi na yenye bei nafuu.